Wanyama ambao na wapenda ni wanyama nyumbani kama ngombe, mbuzi na kondoo. Wanyama hawa wana umuhimu sana pale nyumbani. Kwa mfano, ngombe na mbuzi hutupa maziwa. Kwa upande mwingine, wanyama hao wote hutupa chakula kwa mfano nyama. Ngozi za wanyama hawa hutumika kutengeneza nguo, viatu na vitu vyenye maridadi.

Kumbu kumbu nzuri kutoka utotoni ni wakati baba alienda kunitembeza mji wa kisumu ziwa la victoria. Tulingoa nanga yetu wa subuhi mapema tukafika mji wa kisumu. Baada ya hapo tulichukua gari lingine tukafika ziwa la victoria. Pale nilifanya mambo mengi sana. Niliogelea na nikala vya kula vya aina tofauti tofauti.

Wakati wafuraha, mimi huwenda mikahawa mikubwa mikubwa na wenzangu. Mara nyingi, sisi hufika pale na kujipa starehe. Kwa mfano, sisi hunywa vinywaji vya aina mbalimbali, kula vyakula vya aina mbalimbali, kucheza na vile vile kusikiza zile mziki za kisasa.

Jioni, kabla ya kulala, mimi ninaratiba ambayo huwanafuata. Kwanza, baada ya kutoka kazini, mimi huoga ilikuweza kutoa uchovu. Pili, mimi hutengeneza chajio na kukila. Tatu, mimi huwa ninasoma vitabu mbalimbali vya hadithi, ama mara nyingine, mimi hutazama runinga. Mwisho, mimi husoma biblia na kuomba kisha nalala.

Chumba changu, chakulala ni kikubwa. Kuta zinarangi nyeupe. Kitanda changu ni chakupendeza muno kwa sababu kina godoro na vile vile nimekitandika vitamba maridadi. Kitu ambacho ninaeza kuona kutoka dirishani ni aina mbalimbali ya maua. Kitu kinachopendeza zaidi katika chumba changu ni utulivu vile vile mara nyingi ni kifungua dirisha Mimi Hupunga hewasafi.

Mimi hujikinga na jua kali kwa njia mbalimbali. Kwanza, mimi hunywa maji ya kutosha kila siku. Pili, mimi huvaa kofia ilikuweza kuzuia jua kuchoma ngozi yangu. Tatu, mimi hutumia mafuta ya aina fulani ambaye nazuia ngozi yangu kuchomwa na jua.

Wakati wa wasiwasi, mimi huomba wosia kutoka kwa enzangu. Pili, mimi hupigia ripoti katika kituo cha polisi. Tatu, mimi huomba mungu na kusoma bibilia ili aweze kunitia nguvu niweze kukumbana na janga ambalo liko mbele angu.

Mimi upokea maoni kutoka kwa wenzangu kwa njia chanya. Mara nyingi, sisi hujadiliana, mara nyingine huwa tunapingana. Lakini pale mwisho, huwa uwezekano kuwa, sisi lazima tufikie makubaliano. Mara nyingi, sisi hukosana, lakini pale mwisho, kila mtu huwa na furaha baada ya kuyakubali maoni hayo.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni wakati wezi walituvamia pale nyumbani. Siku hiyo tulikuwa tumelala fofofo. Tukasikia mshindo kwenye mlango. Waliubomoa mlango huo kisha wakaingia ndani ya nyumba. Walitupata katika vyumba vyetu vya kulala. Wakatufunga mikono, wakatufunga midomo. Kisha baada ya hapo wakasanya kila kitu kwa nyumba ambacho kilikuwa cha dhamana. Walitupiga wakatuwacha hohehahe. Siku hiyo kweli ilikuwa siku ya kutisha maishani mwangu.

Mimi napenda kujifunza mambo mapia sana maishani. Mara nyingi, mimi hujifunza mambo mapya kutoka kwa Facebook, WhatsApp, YouTube na TikTok. Mara nyingine, mimi hutafuta wale watu ambao wamebobea katika jambo fulani ili waweze kunifunza.

Lugha ambayo nigependa kujifunza ni kihispania. Na amini kuwa luga hii ni rahisi kwa sababu kuna wakati ambapo nilikuwa napitia mtandao na nikapata mwalimu mmoja anafunza luga kihispania. Nilipenda sana na nikona kuwa ni rahisi sana kujifunza. Na amini kuwa nikijifunza lugha hii hata wispania kwenyewe nitafika.

Somo ambalo nililipenda nikiwa shuleni ni somo la Kingereza. Nilipenda somo hili kwa sababu ya mwalimu ambaye alikuwa anatufunza. Mwalimu huyu alikuwa mcheshi. Alikuwa anatufunza kwa njia ambazo zilikuwa zinaeleweka. Na vile vile, alituhimiza kuzungumza katika lugha ya Kingereza hata kama tulifanya makosa ya hapa na pale. Mara kwa mara, sisi tulisoma vitabu mbalimbali vya hadithi. Ambavyo viliendelea, vilitusaidia sana kuendelea kuikuza lugha Kingereza.

Kabla ya kulala, mimi nina ratiba ambayo huifata. Baada ya kutoka kazini, mimi huoga ili kuweza kuondowa uchovu. Pili, mimi hutayarisha chajio na kukila. Tatu, mimi hutazama runiga au mara nyingine, mimi husoma kitabu cha hadithi. Nne, na ambayo ni ya mwisho, mimi husoma biblia, kuomba na baada ya hapo mimi hulala.

Mimi huwasiliana na wafanyikazi wenzangu kupitia kwa simu kwa sababu ulimwengu wa sahizi ni wakidigitali. Mimi hutumia mtandao kama Facebook na WhatsApp. Hii huwa inarahisisha kazi au mawasiliano kwa sababu mimi hutuma ujumbe kwa Facebook au WhatsApp. Mara nyingine mimi huwatumia ujumbe au kuwapigia simu.

Mimi hutumia gari kama njia ya usafiri kila siku. Naamini kuwa gari ni njia nzuri sana ya usafiri kwasababu hunikinga kutokana na mvua, juakali na vile vile baridi. Njia hii ya usafiri hunisaidia kufika mahali wakati ufaao.

Kila asubui, ninapoamka. Mimi husoma biblia na kuomba kwa sababu naamini kuwa siku yenyewe itakuwa shwari. Bada ya hapo, mimi huoga na kujitayarisha kwa ajili ya kazi. Tatu, mimi hutayarisha kisabeho na kukinywa. Bada ya hapo, mimi huenda kazini.

Mchezaji ambaye ninampenda ni Cristiano Ronaldo. Yeye ucheza mchezo wakandanda au vile vile tunayezauita soka. Nampenda kwa sababu ya heshima na motisha ambaye akonayo maishani. Vile vile yeye huonyesha uguwiji katika mchezo wakandanda na hivyo anatuhimiza tuwe na bidii katika kila jambo.

Mimi hutumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, WhatsApp na TikTok. Naamini kuwa mitandao hii, mitandao hii imerahisisha sana mawasiliano duniani. Mara kwa mara, mimi huwasiliana na rafiki zangu, pamoja na familia yangu. Naamini kuwa mitandao hii vile vile hutusaidia kujifunza vitu mbalimbali kutoka kwa wenzetu.

Mimi napenda sana kuongea kuliko kuandika na mini kuwa. Kuongea huwa kuna nisaidia kutagu sana na wenzangu na katika hii hali ya kutagu sana mimi weza kupnguza msongo wa mawazo. Mara nyingine mimi huandika wakati ni nasoma. Hii hunisaidia sana kwa sababu badaye na weza ipitia kazi yangu na kueza kujikumbusha kila kitu ambacho ni mekisa hao.